Mimi hupenda kucheza michezo ya video kama vile mchezo wa fifa ambao hukuja kwa mfumo wa kandanda ambao huleta kuwa na huleta burudani sana maishani na pia hufurahisha na husaidia kupunguza mawazo na pia kukusaidia kupitisha muda ili kuzuia kuboeka.

Ndio, mimi napenda maua, maua yanapendeza sana kwa kwa rangi yao inayovutia maua pia nayatumia kutengenezea vifaa mbalimbali vya urembo na pia maua hufanya mandhari na mazingira kuwa yanapendeza. Kwa hivyo.

Kabla ya kulala mimi husoma kitabu kurasa chache na kuhakikisha nimekielewa nimeelewa maelezo na pia kabla ya kulala mimi hupika hupika chakula cha jioni na pia natumia mtandao kabla ya kulala na kuona jinsi dunia inavyoendelea kupitia mtandao ndiposa tujue nini tutakachofanya siku ifuatayo.

Mimi nafua nguo zangu kila siku ya wiki kwa sababu mimi ni mkulima na pia kazi ambazo nafanya zinachafua nguo sana ndiposa mimi hufua nguo kila siku ndio kuhakikisha usafi nimeuboresha usafi wangu na apia usafi walio karibu na mimi ndiposa kupunguza na kupunguza magonjwa.

Mimi napenda upepo upepo husaidia kusafisha hewa na kusaidia mwili kuvuta hewa iliyo safi ndiposa kujiepusha na magonjwa mbalimbali pia AC husaidia wakati kuna baridi husaidia kuleta joto ndiposa kujikinga na magonjwa ya baridi ambayo yanaweza kudhuru afya yako.

Hali gani ya hewa unayo ipenda? Mimi napenda hali safi ya hewa kama vile wakati kuna kipupoe ama upepo. Ndiposa mimi uhisi mwili wangu ukiwa umestareheka kwa kupigwa na upepo na hewa safi ambayo hunisaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kutembea na kujivinjari, kuogelea. Shughuli ya kutembea pia ndio unifurahisha kabisa lakini naipenda sana kwa maana unifanya nisome vitu vipya. Na nigundue mapya na mambo mengi sana ambayo yamenisaidia maishani. Pia mimi shughuli ninayoipenda ni pia kusoma pia kuandika na kuangalia filamu za kizungu ambazo pia hunifurahisha na pia kuwasiliana na marafiki kupitia mtandao. Napenda pia shuguli ya mtandao sana hunifurahisha sana.

Unapenda mfumo gani wa simu mimi napenda simu za iPhone ambazo ni simu ambazo ni zina teknolojia ya hali ya juu sana na zina saidia. Zina saidia pia kwa teknolojia na simu hizi zina utofauti na simu zingine. Pia nazipenda kwa sababu simu hizi za iPhone ni simu ambazo zinatengenezwa na kampuni ambayo inaumaarufu sana duniani.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi mimi kila asubuhi mimi huamka mapema kwanza namshukuru Mungu kwa siku njema ambayo amenipa la pili natandika malazi yangu kuhakikisha ninapolala ni pasafi la tatu pia mimi hupika staftahi ambayo ni kiamsha kinywa na pia la nne ni kuenda bafuni kuoga ndiposa nianze siku yangu nikiwa msafi la tatu pia mimi hutayarisha watoto wangu kwenda shuleni na pia mimi hujitayarisha mimi mwenyewe kwenda kazini ndiposa nipate riziki.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la chungwa. Chungwa huwa na mwonekano mzuri kutoka kwa nje na rangi ya kuvutia. Chungwa nalipenda kwa sababu chungwa ni tamu sana ukilila. Pia chungwa hutumika kutengenezea soda ambazo hukua tamu sana na pia hutoa harufu ambayo hupendeza na kuvutia kwa umbali. Nalipenda chungwa kwa mwonekano wake.

Mimi huwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kupitia uzoefu kuwa na uzoefu wa kazi na kujiepusha na kuwa na mafikira mengi ndiposa kazi isidhuru maisha yako ya kawaida na pia usidhuru jamii yako kupitia mawazo ya kazi.